Mimi ningesema ningependa nimiliki biashara yangu na ile kazi nafanya. Ni ya kwa wanacomputer. Nigependa nikuwe na biashara yangu ili na pia nisaidie wenzangu wanaofanya hii kazi pia kama wanaeza niwaajiri ama kama wanaeza ni afadhali kama siwezi kuwaajiri. Labda nijaribu nione vile tunaweza pata vijana zaidi wajue hii kazi sababu nafikiri hii kazi inapatia watu fursa na vile teknolojia inaendelea ikituondoa kazini nafikiri ni muhimu sana watu wajue hizi kazi za kompyuta hizi sababu hapo ndio dunia inalekea na kwa sasa unaangalia kazi mingi tunayofanya leo nafikiri zitakuja kupotea hasa mi ndio ingependa kazi nikuwe na iyo kazi afadhali nikuwe na iyo kazi upande mbili. Mahali sasa nasaidia wenzangu kujua kazi na pia mi mwenyewe niko na biashara yangu kazi kubwa labda inatumika na watu wengi duniani.

Nafikiri tu mtu anawezajilinda akiwa kwa mtandao kwa kuingia tu wavuti anazozijua. Kuingia wavuti mpya nafikiri mtu lazima akuwe ako makini. Sababu kwa hizi wavuti mpya ndio mahali wanajaribungi kuiba, wanajaribu kuiba taswira yako. Waibe kila kitu wanajua kukuhusu na waibe wakuibie labda akaunti zako za emaili. Barua pepe na sasa inakuanga lazima kwa hizi matangazo za kibiashara hizi tunapatanga kwa Youtube ama Google hata mahali popote tu na unaona wanasema sijui umeshinda ama umefanya nini saa zingine huwa na siingii kwa hizo kwa sababu najua hizo, hizo matangazo saa zingine hazikuangi za ukweli na inategemea na wapi unaenda na ujue ukienda kwa wavuti iliyo na iko haina, haina mwelekeo ni wavuti inayojificha ama inafanya vitu vibaya kama kuuza mkanda za filamu bila ruhusa na muziki bila ruhusa sasa zinakuanga na hizo matangazo za kibiashara na zote zinakuanga za naonanga hazikuwangi mzuri ni za kukuibia siri zako na sasa watu wakujue uko, uko kwa mtandao.

Huwa natumia Da Vinci Resolve kwa mambo ya filamu na pia kutengeza hizi special effects na pia huwa natumia kuna hii programu yaitwa Brave ya mtandao ndo hapo sasa naeza ingia kwa mtandao vizuri nione mambo vile yako kwa dunia nipate habari yangu ama chochote tu natafuta. Na pia huwa natumia Ableton, saa zile nimepata uwepo wa muziki na nataka nitengeze kitu tu nasikia, kimelodi, labda hasa huwa napenda hizo, na mwishowe ni Photoshop. Sababu Photoshop ni lazima mtu akuange na Photoshop kidogo ili uweze kutumia, tuseme, au ndo uweze kunini hizi picha na zitengeze vile unataka hizi picha ama chochote tu najua saa zingine pia kama unatengezanga blogu ama unatengeza social media network yako majuu tu huko kwa wavuti na unataka watu wakupate lazima ukuwe na maandishi ya kurembesha lazima ikae mzuri ndo watu waipende. Sasa mimi hutumia Photoshop kufanya hiyo kazi.

Nafikiria watu wanatakanga kujua hawako peke yao kwa chochote wanachofanya na inatakanaga ikue muhimu wajue wakona watu wanaeza zungumza nao na wakona watu wanaeza wapatia moyo na wakona watu wanaeza waelezea pia njia ya ku ya kudhibiti zile shida wanapitia sababu sa zingine mtu nafikiri kama anapitia mambo huwa inakuanga anaona ako peke yake kwa haya meneno na inakuanga muhimu umuonyeshe ya kuwa hako peke yake ako na wenzake na anaeza tumia nguvu za wenzake pia yeye ajistiri si akuwe peke yake na aanguke. Sasa ndo mihupendanga hivo.

Nawezo sema kitambo ndio nilikuwa nikisoma gazeti na hiyo ilikuwa wakati baba yetu alikuwa akileta gazeti kwa nyumba. Na nafikiri nyumba mingi za huku Kenya zilikuwa hivo. Ilikuwa kuwa baba yako analeta gazeti alafu mnasoma. Na saa zingine unajua ilikuwa kwa njia pekeyake ya kujua nini ilifanyika siku iliyopita. Sasa hiyo ilikuwa kabla ya mtandao. Sasa kama ulikuwa unataka kujua kama timu yako ilishinda. Unge ya mpira, labda ungengojea hiyo siku. Gazeti ya hiyo siku ujue timu gani ndio ilicheza na ikashinda. Lakini sikuhizi najua kuna mtandao na imesambaa kila mahali Kenya sasa unajua hata ukiangalia kwa simu tayari, ushajua hata unawezajua matakeo yakifanyika hiyo muda. Sasa najua gazeti kwa upande wa habari ilipoteza ushawishi uliokuwa nayo. Sikuhizi, nafikiri mapodcasti, ndio na YouTube na mtandao tu imeibadlisha. Na hata mimi sahizi sijasoma gazeti, nafikiri karibu mwaka mbili ama. Naweza sema hata miaka tano, nimekaa bila kusoma gazeti. So naona gazeti sikuhizi watu hawazichukui, hawazitii maanani kama kitambo.